Ninapohitaji msaada kazini, mimi huangalia kwanza. Msaada ninaohitaji, unaeza kutoka kwa wenzangu, au ni mimi mwenyewe tu naeza kusaidia, au unatoka kwa mkubwa wangu kama meneja wangu. Kama ninahitaji msaada kazini, mimi huenda kwa yule mtu au wale watu ambao najua wanaeza kunisaidia. Mimi huzungumza nao na kupata kuuliza kama wataweza kunisaidia na mwishowe napata usaidizi. Hivyo ndivyo mimi hufanya ninapohitaji msaada kazini.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni ya kuwa ajiweke malengo. Awe na malengo ya kazini na malengo pia ya nyumbani. Jua unachotoka maishani. Pili, asikate tamaa kwani changamoto ni nyingi lakini mtu inabidi ajitahidi. La tatu, kujifunza kusikiliza kabla ya kuzungumza ni muhimu sana. La nne, jiheshimu na uheshimu muda wako. Kuwahi husaidia sana kupanga muda wako. Pia, achaguwe marafiki walio wazuri. Wanaokutia moyo. Na pia, kuwa mkweli. Uaminifu hufanya mtu awe mtu mzuri. Pia, ajifunze kila kitu mpya kila siku. Elimu ni marifa. Hayana mwisho na mwishowe ningependa kuambia mtu kuwa, akuze afya yake, kula vyema, fanya mazoezi na pumzika ya kutosha. Huu ndio ushauri ambao ninaweza penda kuambia mtu mwingine.

Ndiyo, mimi hununua vitu kwa kutumia simu, sababu zangu, kwanza huokoa muda, bila kusafiri naeza kununua chochote, ni rahisi unaeza nunua vitu popote pale. Chaguo ni nyingi, kuna bidhaa tofauti tofauti za kuchagua. Kulinganisha bei kutoka kwa wauzaji tofauti tofauti, pia, ndio sababu ya mimi kununua vitu kupitia simu. Huduma ni za masaa ishirini na nne. Unaeza kununua muda wote. Iwe mchana au usiku. Hupunguza pia garama za kusafiri. Na malipo ni rahisi kupitia either benki au simu. Na mwisho, bidhaa huletwa hadi unapotaka, ukitaka ziletwe kazini au ziletwe nyumbani, zitaletwa mahali unapotaka na ndio maana mimi hupenda kununua vitu kupitia simu.

Mahali pazuri pakusafiri, hutegemea kile mtu anachopenda. Baadhi ya maeneo mazuri ya kusafiri ni kama baharini, porini au mjini. Mahali pazuri pakusafiri ni pale panapo nipa, furaha, utulivu na uzoefu mpya. Ndiyo, nimewai kusafiri mahali pazuri na mahali nilipo safiri ulikuwa ni mahali pabaharini. Wakati wamwisho nilipo safiri mahali hapo ilikuwa ni wakati walikizo ya disemba na nilifurahia sana kusafiri huko. Maana yake nilipata utulivu niliokua nikitafuta na niliweza kupomzika vile nilivyotaka kupumzika.

Kuna aina tofauti tofauti ya mazoezi, kuna mazoezi ya kukimbia, kuna mazoezi ya kutembea, ya kuruka kamba, mazoezi ya nguvu, ya kuogelea, ya baiskeli, ya mpira na ya tumbo. Kati ya haya mazoezi, mazoezi ambayo yananifuraisha ni mazoezi ya kutembea. Mimi huenda mazoezi haya mara tano kwa wiki. Mimi hupenda kuenda mazoezi haya asubui kwa masaa mawili. Kwanzia saa kumi na mbili hadi saa mbili. Wakati ninapotoka mazoezini, mimi huwa na furaha sana. Huwa nimetulia, mimi huchangamuka, huwa ninaamani mingi ya akilini. Na usiku mimi huwa na usingizi mzuri. Mwili wangu huwa mwepisi zaidi. Ndiyo maana mimi hupenda sana mazoezi. Na mime hupenda mazoezi ya kila siku.